Kitu ambacho ninafanya usiku kabla kulala ni napenda kuoga kwanza kabla nilale baada kuoga, huwa napiga mswaki, nikishamaliza kila kitu, naenda kwenye magoti, napiga sala yangu hapo, kisha nanywa maji, kisha naingia kitandani.

Mkate wa aina gani unaopenda mkate wa ngano. Naam unaeza pata napenda mkate wa ngano sana kwa sababu ikona manufaa zaidi kuliko mkate ule mwingine wa kawaida. Alafu inazuia vitu vingi sana ukilinganisha na mkate ule wa kawaida yaani mkate wa ngano ikona manufaa zaidi.

Tunda langu la kupendeza nilipi? Napenda mananasi. Npenda mananasi kwa sababu iko na manufaa nyingi katika mwili wangu. Sana sana vile mimi kama msichana. Na, like, unawezapata mananasi iko na manufaa nyingi kwa mwili ya msichana. Hata maembe, pia napenda maembe, lakini sanasana. Kwa sasa tunazungumzia, ninalolipenda sana mananasi.

Je, unapiga kura. Siezi danganya lakini wakati huo ukifika nitajua kwa sasa, akili yangu haiko kwa kura kabisa, lakini wakati ukifika nitajua. Kwa sababu waeza pata hakuna mtu ambaye like, kwa siasa, mimi si mtu wa siasa sana. No wonder, akili yangu haiko kwenye kura sana. Ila, nastahili kupiga. Liwe liwalo ndio tuondoe. Wenye wako kwa kiti kwa sasa kwa sababu hawatunufaishi vyovyote vile. Ila hata ukienda kupiga, bado kuna wengine watarudishwa, kuna wenye wataiba, sasa but tutajua hiyo siku ikifika.

Unafaya nini kushirikia na na timu? Inalingana swali hili ila silewi, lakini inalingana. Kama tuseme kwa mfano nikiwa kazini, jinsi ninavyousisha wenzangu katika kazi nini tunaelezana, jinsi tunavyofanya kazi, tuna kidogo zina tashishi lakini kushirikia lazima mkuwe na ushirikiano ndiposa muweze kufanya kazi kwa kwa amani na vipasavyo vipasavyo. So yeah I just engage my friends with like on how we can get more sales on how we can work conducively like yeah.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi yako unayoipenda zaidi, rangi ya samawati, niliposema, nilivyosema, inakumbusha nini? Sina kitu haswa ambacho kinastahili kunikumbusha, ila nimependa rangi ya samawati, tangu nikuwa ututoni. Kitu chochoto unachomiliki cha rangi iyo, naam nyumba yangu karibu kila kitu ni ya rangi ya samawati. Kitanda, kiti, curtains, vitamba vya vyombo, vitumingi sana ni ya rangi ya samawati. Nakufanyaje uhisi? Nahisi vizuri, naipenda. Sa definitely lazima nitahisi vizuri. Ninaponunua rangi hii mara nyingi zaidi kwangu. Kwangu kumeja, all over, blue.